Ndiyo, napenda kujifunza historia. Historia hunisaidia kuelewa maisha ya watu wa zamani sababu za matukio iliyopita na jinsi yalivyo athiri dunia ya leo. Kupitia historia na jifunza makosa na mafanikio ya wengine, jambo linalo nifanya kufikiria kwa kina kabla ya kufanya maamuzi. Pia historia hunipa maarifa ya utamaduni, vita, uongozi na maendeleo ya jamii na kunifanya kuthamini zaidi nilipo sasa na kujianda vyema kwa ajili ya siku zijazo.

Napenda mambo mingi kuhusu shirika langu, hasa, mshikamano na ushirikiano uliopo kati ya watu wake. Shirika linanipa nafasi ya kujifunza mambo mapya, kukuza vipaji vyangu na kushiriki mawazo yangu bila hofu. Pia napenda nidhamu, mipango na malengo yanayotuunganisha kama timu kwasababu hunifanya nijisikie sehemu ya kitu chenye maana zaidi ya yote, napenda jinzi shirika linavyohimiza uwajibikaji, kuheshimiana na kufanya kazi kwa bidii ili kufikia maendeleo ya pamoja.